Kucheza kwa matope wakati wa mvua. Kila kulipokuwa, kuna nyesha. Tilitoka nje na marafiki ama vijana wenzangu ambao tulikuwa tunatoshana na wao. Wanda kufurahia mchezo wa kuteleza kwenye matope. Ilikuwa ni mchezo mzuri sana ambao. Mimi nilikuwa na upenda sana. Na mara nyingi nilikuwa na pata jioni baada ya kucheza na rudi pale na kuchapwa na mama kabisa. Lakini kukinyesha tena siku inayofuata najipata tu. Nimerudi pale pale.